Ndiyo, nimewai kufikiria kuanzisha biashara yangu, na ni wazo linalo nipa hamasa kubwa. Kwanza, kinacho nivutia kwenye biashara ni uhuru wa kuamua. Kuna kuwa na biashara yangu, kuna maanisha ninaweza kupanga muda wangu, kufanya maamuzi, haraka na kuleta ubunifu wangu bila vizuizi vingi. Hii hunifanya nijihisi ninakuwa na kuwajibika zaidi. Pili, nimeona biashara kama njia kutatua changamoto za jami. Biashara nzuri haileti faida tu bali pia hutoa suluhisho iwe ni huduma bora, bidhaa zinazohitajika au ajira kwa wengine. Hilo ndilo jambo linalonivutia zaidi. Tatu, kuanzisha biashara kunanipa nafasi ya kujifunza mambo mengi. Usimamizi wa fedha huduma kwa wateja masoko na uvumilivu changamoto zake hunijenga kiakili na kunifundisha subira na nidhamu. Hata hivyo, ninaelewa kuwa biashara inahitaji maandalizi. Mtaji utafiti wa soko mpango mzuri na nidhamu ya kifedha. Hivyo si wazo la haraka bali kufikiria kwa makini. Kwa ufupi, kwanzisha biashara ni ndoto ninayoiona kama njia ya kujitegemea kuleta mabadiliko chanya na kujijengia binafsi. Ni safari yenye changamoto lakini pia ni yenye furusa mingi. Na inaweza kakuletea faida mingi kwa wakati hufaao. Na kuweza kuwa tajiri kwa muda mfupi sana. Ikiwa nitaweza kukafanya kazi yangu kwa makini na vizuri zaidi.

Ninatumia simu yangu zaidi kwa mawasiliano na kupata taarifa lakini pia kwa kupanga maisha ya kila siku. Kwanza mawasiliano ndiyo matumizi yangu makubwa. Natumia simu kupiga na kupokea simu. Kutuma ujumbe na kuwasiliana kupitia whatsapp au programu zingine hii hunisaidia kubaki karibu na familia marafiki na pia kwa mambo ya kazi. Pili kupata taarifa na kujifunza. Natumia simu kusoma habari, kutafuta majibu mtandaoni, kutazama video za elimu na kusikiliza maudhui ya marifa. Simu hii imekuwa kama maktaba mandogo mfukoni tatu, kupanga ratiba na kazi. Natumia kalenda, vikumbusho na notes, kupanga, shughuli zangu mikutano na majukumu ya kila siku. Hii hunisaidia kuwa na mpangilio mzuri na kuepuka kusahau mambo muhimu. Nne burudani kwa kiasi naweza kusikiliza mziki kutazama video au kutumia mitandao ya kijamii kupumzisha akili lakini hujitahidi nisiitumie kupita kiasi. Tano huduma muhimu za maisha simu inanisaidia kufanya malipo ya kidigitali kufuatilia safari kuwasiliana wakati wa dharura na kupata huduma mbalimbali kwa urahisi kwa ufupi ninatumia simu yangu zaidi kama chombo cha mawasiliano maarifa na upangaji wa maisha si tu kwa burudani usimamizi mzuri wa matumizi ya simu hunifanya ninufaike nayo badala ya kuitawaliwa nayo.

Wakati wa mapumziko ya mchana, mimi huchukua muda wa kupumzisha akili na mwili ili kurudi kazi ni kuwa na nguvu na umakini zaidi. Kwanza, napumzika kidogo naweza kukaa kimya kufungua macho kwa dakika chache au kuvuta pumzi ndefu ili kuondoa uchovu wa kazi za asubuhi. Hii hunisaidia akili kupumzika na kurudisha umakini. Pili, nakula chakula cha mchana au kunywa kinywaji cha afya. Hii hunisaidia kurejesha nguvu zilizotumika asubuhi na kunipa nishati ya kuendelea na kazi. Mara nyingine napendelea chakula chepesi au matunda ili nisizidiwe na usingizi tatu natembea kidogo na kujinyoosha hiyo hunisaidia kuondoa uchovu na kukaa muda mrefu kupunguza msongo wa misuli na kuimarisha mzunguko wa damu nne nakaa na wenzangu kwa mazungumzo mepesi. Cheka kidogo kubadilishana mawazo kwa muda mfupi hufanya mahusiano kazini kuwa mazuri na pia huondoa msongo wa mawazo tano. Natumia muda kidogo kupanga shughuli za baada ya mapumziko. Hii ni muhimu ili kurudi kazini nikiwa na mpangilio mzuri na kuelewa ni nini kipaumbele cha kufanya baadaye. Kwa ufupi mapumziko ya mchana ni muda kupumzisha akili kurudisha nguvu na kuandaa mwili na akili kwa kazi za baadaye. Si tu kwa kupumzisha kimwili bali pia kiakili.

Penda kucheza michezo ya ubao hasa kwa sababu ni mchanganyiko wa burudani akili na ushirikiano kwangu mchezo. Ya ubao hunifanya kufikiri kwa makini na kupanga mikakati. Michezo kama chess hunisaidia kukuza umakini uvumilivu na uwezo wa kufanya maamuzi pili. Napenda michezo ya ubao kwa sababu inaleta watu pamoja. Kucheza na marafiki au familia hujenga mazungumzo vicheko na uhusiano mzuri. Ni njia nzuri ya kutumia muda bila skrini tatu. Michezo ya ubao hunifundisha kushinda na kushindwa kwa heshima. Hii hunijenga kimaadili kujifunza kuvumilia kukabili matokeo na kuendelea kuboresha mbinu. Nne, pia ni njia nzuri ya kupumzisha akili yangu ingawa inahitaji kufikiria huondoa msongo wa mawazo ya kazi au masomo na hunifanya nijisikie huru. Kwa ufupi, michezo ya ubao ni burudani yenye faida nyingi inakusanya watu inaimarisha akili na inaleta furaha ya kweli bila teknolojia.

Uwezo wa kujituma, nina nguvu ya kuzingatia kazi niloyopewa hadi nitakapo ikamilisha. Hii ina inisaidia kuhakikisha kazi inafanywa kwa wakati na kwa ubora mzuri. Nina uwezo mzuri wa kushirikiana na wenzangu kutoa msaada pale inahitajika na kushirikiana ili kufanikisha malengo ya timu. Uwezo wa kufikiria kihalisia, nina uwezo wa kuchambua matatizo na kupata suluhisho za haraka na zenye ufanisi. Hii inanisaidia kupunguza usumbufu kazini na kuboresha michakato. Uwezo wa kuandaa na kupanga ina nguvu ya kupanga kazi zangu vizuri kuweka kipaumbele na kuhakikisha kila kitu kinaenda kwa mpangilio unaofaa. Uwezo wa kujifunza haraka nina uwezo wa kujifunza mbinu mpya na kuzoea mabadiliko kazini bila shida jambo linalo niongoza tu hivyo kwa ujumla nguvu hizi zinanisaidia kuwa mfanyikazi wa kuaminika na mwenye tija nina nguvu ya kupanga kazi nzuri vizuri kuweka kipaumbele na kuhakikisha kila kitu kinaenda kwa mpangilio uwezo mzuri wa kushirikiana na wenzangu kuwasaidia pale inahitajika na pia kufanikisha malengo ya timu hiyo ninaweza pia kushirikiana na timu hiyo kwa jumla.

Ndiyo, ninapenda kupika kwa sababu ni zaidi ya kazi, ni sanaa na ni njia ya kujieleza, hapa kuna maelezo kwa sababu ya kupenda kupika, kwanza ubunifu, kupika kunanipa nafasi ya kujaribu, ladha tofauti tofauti, mchanganyiko wa vihungo na kuunda chakula ambacho kinavutia macho na ladha. Hii ni sawa na sanaa kwa jia ya chakula pili kustarehe na kupunguza msongo wa mawazo. Napata starehe ninapokuwa jikoni hasa nikijaribu mapishi mapya ni njia nzuri ya kupumzika baada siku ndefu kazini hau shuleni tatu kushiriki na wengine. Napenda kuona familia na marafiki wakifurahia chakula nilichohandaa. Hii inafanya kazi ya kupika kuwa yenye maana zaidi kuliko chakula pekee nne uwezo wa kujifunza kupika kunanisaidia kujifunza mbinu mpya ujumuishaji wa viungo na hata utaratibu wa lishe bora. Kila mapishi ni changamoto mpya kujifunza tano kuridhika kibinafsi kuona chakula nilichohandaa kikimalizika kikawa cha latha kunanipa kuridhika kuridhika zaidi. Ni ushahidi wa jitihada zangu. Kwa ufupi napenda kupika si kwa sababu ya kula tu bali pia kwa sababu ni fursa ya ubunifu kujifunza kushirikisha wengine na kupata furaha binafsi.

Napendelea upepo wa kawaida zaidi kuliko isiye lakini yote yana faida zake kwanza upepo wa asili. Napenda upepo wa asili kwa sababu unanipa hisia ya uhuru na unayeyusha usingizi wa siku hupunguza joto kidogo bila kuwa na kelele au kuzuia pumzi pili. Afya na hali ya mwili, upepo wa asili unasaidia kupumua vizuri na husaidia mwili kushughulikia joto kwa njia ya kawaida, tofauti na AC ambayo mara nyingine inaweza kusababisha kaukavu au homa ya baridi. Tatu, kujiamini na kucheza na mazingira, napenda upepo hasa kwa sababu unanipa hisia ya kuwa karibu na mazingira, kusikia sauti za wanyama au majani, jambo linaloniongeza furaha na utulivu. Hii si kwa nyakati fulani hata hivyo ni nzuri wakati hali ya hewa ni ya joto kali au unapohitaji kutulia kwa mda mrefu kazini au jumbani hupunguza joto haraka na kuifanya kazi au ulana kuwa rahisi. Napenda upepo wa asili kwa sababu unanifanya nihisi nina furaha utulivu na uhusiano na mazingira lakini pia nina dhamini hii si kwa sababu urafiki nzuri wa joto kali.

Napendelea kitanda chenye urahisi na ugumu wa wastani kuliko kitanda kigumu sana au kizuri sana kwa sababu zifuatazo kwanza urahisi wa kulala. Kitanda cha ugumu wa wastani husaidia mwili kuepuka maumivu ya mgongo au shingo. Huku ukitoa faraja inayohitajika kwa usingizi mzuri. Pili afya ya mgongo. Kitanda kigumu sana mara nyingine huchosha misuli ya mgongo. Wakati kizuri sana huweza kupelekea mwili kuzama au kuunda mkao usio mzuri. Kitanda cha wastani kina usawa bora wa mgongo au misuli. Tatu usingizi wa kina. Napata usingizi mzuri zaidi kwenye kitanda chenye urahisi. Kwani mwili wangu unastahimili nafasi yake na kugawika vizuri bila kuumia nne mazingira ya kupumzika. Kitanda kizuri ni sehemu ya kupumzika na kupata utulivu wa akili. Jambo linaloongeza ufanisi wa usingizi na kurejesha nguvu baada ya siku mrefu. Kwa ufupi napendelea kitanda cha ugumu wa wastani chenye urahisi kwa sababu hutoa faraja afya ya mwili na usingizi wa kina. Bila kuwa kigumu sana au laini kupita kiasi.

Kushiriki katika jamii ni muhimu sana kwani kunasaidia kujenga uhusiano mzuri, kusaidia wengine na kuchangia maendeleo ya pamoja. Kwanza kutoa msaada kwa kijamii, napenda kushiriki kwa kusaidia watu wanaohitaji kama kusaidia wazee watoto au watu wenye huhitaji wa msaada maalum. Hii inaweza kuwa kwa njia ya fedha chakula au muda wangu wa kusaidia. Pili kushiriki katika miradi ya jamii, napenda kushiriki kwenye miradi kama usafi wa mazingira. Kupanda miti au kusaidia shule na vituo vya afya. Hii inasaidia kuboresha hali ya maisha ya jamii yangu. Tatu kushirikiana na wanajamii. Napenda kushirikiana na wanajamii katika shughuli zinazolenga maendeleo kama mikutano ya kijamii harambee au michezo ya pamoja. Hii inajenga mshikamano na urafiki wa kweli. Nne kufundisha au kushiriki ujuzi napenda kusaidia wengine kwa kufundisha au kushirikisha ujuzi wangu kama elimu ya kompyuta, ujanja wa kazi au elimu ya afya. Hii inasaidia jamii kukua kitaaluma na kiufahamu tano kushirikiana katika sherehe na utamaduni napenda kushiriki kwenye sherehe za kijamii tamasha na sherehe za kidini au za kitamaduni. Hii inanisaidia kuhifadhi utamaduni na kuimarisha mshikamano wa kijami. Kwa ufupi, ninashiriki katika jamii yangu kwa kutoa msaada, kushiriki miradi, kushirikiana na wanajamii. Kufundisha ujuzi na kushiriki sherehe za utamaduni, lote kwa lengo la kuleta maendeleo mshikamano na furaha ya pamoja.

Kuweka afya nzuri ni jambo ninalochukua kwa umakini na mimi hufanya mchanganyiko wa tabia za mwili akili na lishe. Kwanza, lishe bora, ninajitahidi kula chakula chenye lishe kamili kama mboga za majani, matunda nafaka nzima na protini nzuri. Pia napunguza vyakula vya sukari nyingi au mafuta mengi ili mwili wangu ubaki na nguvu. Pili, mazoezi ya mwili. Napenda kufanya mazoezi mara kwa mara kama kukimbia, kutembea au mazoezi ya nguvu. Hii husaidia misuli moyo na viungo kuwa imara na kuzuia magonjwa. Tatu, kukaa na kupumzika vyema. Kupata usingizi wa kutosha na mapumziko ya kutosha kunahakikisha mwili na akili zinajirekebisha na kusaidia kazi za kila siku kuwa rahisi. Nne, usafi. Ninahakikisha usafi binafsi na wa mazingira yangu kama kuosha mikono kuosha meno na kudumisha mazingira safi ili kuepuka magonjwa. Tano, afya ya akili napumzika kufikiria kwa utulivu na kufanya shughuli za kupunguza msongo wa mawazo kama kusoma kusikiliza muziki au kutembea kwenye asili. Hiu husaidia akili kuwa imara na furaha. Sita, kujiepusha na tabia hatari. Ninajaribu kuepuka sigara pombe nyingi na mlo haraka usiyo na lishe ili kudumisha afya bora kwa muda mrefu. Kwa ufupi, kuweka afya nzuri kunahitaji lishe bora, mazoezi, usingizi, usafi, afya ya akili na kuepuka tabia hatarishi. Yote kwa mchanganyiko ninayoyafanya yanasaidia mwili na akili zionekane zikuwa na nguvu na furaha.